Ulifanya nini asubui hii? Swali nzuri sana leo ikiwemo tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi na mbili mwaka wa el elfu mbili ishirini na tano niliamka saa mbili asubuhi. Kitu cha kwanza ambacho nilifanya nilieza kuchukua simu yangu na kuangalia na kuangalia taarifa kuhusu vitu ambavyo zimefanyika duniani. Nikae nikaeza kula staftahi yangu asubuhi ilikuwa chai na mahamri. Nikaanza kazi yangu tu polepole, nilihisi vizuri sana kuhusu asubuhi ya leo. Nilichangamka sana.

Niambe kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Swali nzuri sana. Kwanza mimi. Kwanza mimi napenda kahawa. Napenda kunywa kahawa wakati ambapo kuna baridi. Wakati ambapo kuna baridi, kahawa inaongeza joto kwenye mwili wangu. Katika kahawa yangu naongeza sukari, naongeza ndimu, naongeza tangawizi hapa na pale. Na napenda kunywa kahawa yangu nikiwa nimetulia kwenye sehemu yangu kwa nyumba.

Mafanikio gani ya kibinafsi nayothamini kazini? Kitu ya kwanza na yodhamini kazini. Nikiteuliwa niwe kiongozi wa wafanyikazi wengine. Iyo naona kama ni mafanikio ya kibinafsi kazini. Pia ukiteuliwa uwe mfanyikazi mwenye bidii sana. Mfanyikazi mwenye ufika kazini mapema kwa wakati unaofaa mfanyikazi ambaye anafuata masharti ya kazini. Mfanyikazi ambaye anaheshimu wakubwa wake. Naona hiyo ni mafanikio ya kibinafsi kazini.